Somo ninalopenda sana shuleni ni somo la kiswahili ni somo nalipenda sana nimelipenda kutoka utotoni na pia shuleni nalipita vizuri katika somo hili na hadi wa leo bado nalipenda napenda sana somo la kiswahili.

Kumbu kumbu ni kiwa utotoni na kumbuka Kema sana hatika na wazazi wangu ni kakosea mzazi wangu akachukua kiboko, akani kimbiza Hakani pigia aliponishika alini piga aliniwekelea hadi nikamwomba msamaha kutokawa leo Sijawahi rudia makosa tena Nikumisikia.

Ndiyo, napenda sana kusikiliza redio, napenda sana. Nilipenda kusikiliza kwa sababu niliona mzazi wangu, alikuwa anapenda sana redio. Kwa hivyo nilikuwa na muunga, mkono tunasikiliza wote redio. Na hadi wa leo mbado napenda, napenda, napenda sana kusikiliza redio.

Uchuzi ambao na hitaji kuimarisha ni kuhimiza wenzaangu waanzishe biashara wafanye kazi na pia waanzishe biashara yao. Biashara yao ambayo itawaletea mapato kila siku kwa meza yaa. Natamani sana.

Napenda kipindi cha nagin sana, ambacho kinapatikana kwa televisheni. Huwa inanipendeza na pia naipenda sana, nimetazama kutoka utotoni, huwa inaisha inarudi, inaisha inarudi. Naipenda sana, kwa maana, huwe inanifurahisha, nikiitazama.

Ndiyo, mimi napenda kupigia picha sana. Kwa siku, mimu hukupigia picha baada ya kuoga mara moja. Napenda sana picha kwa sababu nikipiga hivyo picha najiangalia kama nimeongeza ukubwa ama bado ni hapo hapo tu. Na napenda sana picha.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto kwa sababu nawapenda watoto. Napenda kucheza na watoto kwa sababu wana roho nzuri ni watu wakuelewa. Sio watu wakukasirika haraka. Ndio maana napenda watoto. Watoto pia ni watulivu. Pia napenda venye huwa wana cheza. Ndio maana napenda kucheza nao sana sana. Sio watu wakukasirika kasirika ni watu wakuelewa. Ukiwakateza hili wanafuata ndio maana napenda kucheza na watoto sana.